Wakati ulinifanya nijivunie sana kuwa raiya wa nchi yangu ya Kenya ni wakati wa mikutano na mijadala ya vijana inayolenga kuleta mabadiliko ya kidemokrasia na maendeleo katika jamii zetu. Tukio lililonifanya nijivunie ni kuona jinsi vijana wanavyojitokeza kwa wingi katika mabaraza ya kijamii, wakionyesha uzalendo, wa kweli kwa kushiriki kikamilifu katika kujenga sera, kutetea haki za wananchi na kuhakikisha kuwa sauti za mitaa zinasikika.